Timu ya mchezo na yenye nafuata ni Real Madrid ama ile ambayo Ronaldo alikuwa anachezea. Hiyo klabu mi naipenda juu ya wachezaji venye wao hucheza. Wanawaonyesha ustadi wao. Kuonyesha wanapiga zoezi karibu kila siku So pia kwa overall performance naeza sema wako mbele ju wao huperform wanatokeaga pale mbele kwenye ligi yao pale. Na iko na wachazaji wengi mi nawapenda pale sa ndo maana. Naitetea na kukiwa na mechi yao. Nafurahianga sana kuitazama. Juu inanisisimua na naipenda klabu yangu timu yangu.

Chakula kigeni ambacho nimejaribu ni samaki inajiitanga 'puff, puffish'. Sijui kama unaitambua hiyo samaki ni ile yenye ikitolewa kwa maji ama I 'sense' kuna hatari. Inajifurisha kabisa inakuwa ni kama 'baloon' halafu watu wengine husema sijui iti ni 'poisonus' na sijui ukiikula hivo So, ju ya hio watu wanaichukuanga halafu wanaichoma kwa moto. Ndio sasa inaweza sijui kukulika. Hiyo ndio chakula ya kigeni mewahi jaribu halafu kuna ingine inaitwa 'lobsters'. Hawa ni kama 'crabs' wa pale majini. Wanyama ambao wako na tumikono hivi ni kama ni kama ka ninii, kakitu kanaeza kushika hivi. Mkono tu ya kama binadamu. Mnyama huyu ni wa kigeni ju kwa mito zetu hatuna hizo. Eeh.